Mimi mara mingi ninapocheza na cheza na watoto wandogo ama na cheza na ndugu yangu wa ambaye karibu rika yangu lakini ni mdogo kwangu kidogo yule kijana anapenda mchezo sana kama vile mchezo wa kadanda ama mchezo wa kukimbizana huo ndio mchezo anaoupenda sana.